Ya naam nishaifanya kazi ya kujitorea mjini mwetu ya kwa ya usafi So tukapanga e group. Turikuwa tunaenda jioni. Tunaokota takataka tunafagia So tunaweka mji ukiwa usafi. Ya piri ilikuwa ya kuosha hospitali. Ya bando mjini So tulikuwa watu watano. Tulikua tunaenda tunapatana, kila mtu tunapangana schedule, kira mtu time yenye anafaa kuwa, tunakirin, ya mpaka sasa ikafika wakati tulitoka huko. Mimi nirihama kutoka huko, ndiyo sasa nikaacha hio kazi huko kwenye ilikuwa sasa lakini ilikuwa purely kujitorea.

Aah, mchezaji mgani ninayempenda, napenda Immaculate Wanjiru, maana alikimbia akiwa mjamzito, huyo mama hunitia nguvu sana, maana alinifunza anything is possible uki nafaa tu ku focus tu kidogo, nafaa tu kutia akili yangu hapo, hata kama kuna matatizo nawezana, alikuwa mjamzito. Miezi sita na alikimbia na masaa mawili na dakika sita kama sikosei. Huyo hunitia nguve sana sana.